He he he sawa mimi napenda Mimi napenda sana juisi ya embe ile ilio nzito kidogo baridi na tamu ya asili Pia passion Marakuja Inanguza moyo Asa ukiwa na Uchachu wake mdogo na wewe je juisi gani ya matunda unayo ipenda zaidi na unaipenda iwe tamu sana au ya kawaida tu.

You can talk about anything within the topic niambie kuhusu mnyama wako kufungwa au unaye taka kumfunga. Mimi sina mnyama wa kufungwa kwa sababu si ii kama binadamu lakini kama ni kengua na uwezo kwa kufunga mwana mnyama. Ningependa sana kufunga mbwa, ningemua changua umbua kwa sababu ni ni mnyama mwenye au mwamunifu mkubwa. Unapenda watu na nini? Anapenda watu na ni mlinzi mzuri. Ningependa awe unapenda kucheza, kutembea asubuhi na kukaa karibu tu ile vimbe ya rafiki. Kwa kweli pia umbua, wanasaidia sana kupunguza stress. Unarudi umechoka, unakukaribisha kama umeondoka miaka miwili. Kama ninge chagua mnyama kwa kienyeji, ninge penda pia kuku au mbuzi. Mbuzi ni wapole wanachozea haraka an haraka na ni raisi kufungwa. Plaso wana faida kuchumi pia na wewe jee unafuga mnyama gani au ungependa kufunga nani na kwanini.

Swali nzuri sana, unajifurahisha vipi wakati wa furaha, linajibu tofauti kwa kila mtu, lakini kwaujumla, furaha inapokuja mwili na moyo hutaka kusherekea. Kuna watu hujifurahisha kwa muziki, wanacheza, wanaimba, au wanajisikiliza, wimbo unu. Unauguza moyo, wengine hupenda kushiriki furaha yao, kupiga simu, rafiki, kucheka na watu wanao, wanowapenda, na hata kupost status. Wengine hujifurahisha kwa njia tulivu zaidi, kutafakari au kuandika, shukrani. Kutembea inje kuhusu upepo na jua Kujizawadia kitu kidogo chakula, kizuri, kahawa au mapumziko Pia kuna wale ambao furaha huwapa nguvu ya kuunda kuchora, kuandika, kupika au kupanga ndoto mpia furaha inakua kama mafuta ya kuskuma maisha mbele. Kwa kifupi, kujifurahisha wakati wa furaha ni kuiruhusu furaha ijionyeshe. Iwe kwa kelele au kwa utulivu, peke yako au na wingine na wewe je furaha ikikupata huwa unafanya nini?

Sawa kwa mtazamo mpya mapya mafunzo ya kazi yaliyo saidia zaidi mara nyingi ni yale yanayochanganya vitendo halisi na maarifu maarifa ya kitabia kwa mfano mafunzo ya mawasiliano kazini yamekuwa na changamoto mchango mkubwa sana kujifunza jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi wazi kusikiliza wenzako kushugulikia migogoro na kutoa au kupokea mrejesho kusaidia karibu kila aina ya kazi ujuzi huu hauishi ofisini tu. Unasaidia hata katika maisha ya kawaida Pia mafunzo ya usimamizi wa muda na vipaa umbile yameonekana kuwa muhimu kujua kupanga kazi kuweka malengo na kutumia muda kwa ufanisi hupunguza msongo wa mawazo na kuongeza tija tijaa watu wengi hugundua kuwa si kufanya kazi nyingi ndiko unaleta mafanikio bali kufanya kazi sahihi kwa wakati sahihi. Mwisho, mafunzo ya vitendo kazini. Kwa mabano on the job training, funga mabano, ndiyo yenye athi ya haraka zaidi kujifunza kwa kufanya, kuliza maswali na kupewa mwongozo na waliobeba husaidia husaidia kuelewa kazi kwa undani na kujenga kujiamini Kwa kifupi mafunzo bora ya kazi ni yale Yanayokusaidia kufanya kazi vizuri na watu wa kusimamia muda wako na kutatua changamoto za kila siku kwa vitendo.

Sawa neno la kiswahili chakula gani unakula mara nyingi mchana linataka kujua ni aina ya chakula unachokula mara kwa mara wakati wa mchana. Ntazungumzia kwa undani kuhusu hilo kwanza vyakula vya kawaida vya mchana Mara nyingi chakula cha mchana hutofautiana kulingana na mtamaduni kipato na latha kwa mfano watu wengi chini Tanzania wanapendelea vyakula vya msingi kama wali ugali viazi au chapati Hii mara nyingi huambatishwa na mboga za maji kwa kale, michachai, kuunde na nyama, kwa mabano kuku samaki nyama. Mchana wa haraka, first lunch, baadhi ya watu hula, sandwich chapati ya nyama au wali wa haraka. Ikiwa wanashugulikia kazi, kazini pili vyakula vinavyotoa, nguvu, mchana watu wengine hula chakula kinacho wapa nishati na kuchukua muda wa kutosha kabla ya kula jioni mfano wali na maharagwe au kunde, ugali na mboga na nyama, chipsi au viazi vya kukaanga na mayai, tatu samu. Sababu ya kula mara nyingi vya kula fulani, urahisi, chakula rahisi kupika au kupata kwa haraka. Tabia ya familia, tunakula kile tulicho kizoea kutoka familia, lishe chakula kinachotoa nguvu na afya, nne mchana wa kisasa. Kwa wale walio katika mjini au kazini, saladi na sandwich ni marufaa. Vyakula vya haraka kama pizza, burger au mikate ya nyama pia vinakuzwa. Lakini wengine bado wanajali kuwa na chakula cha kutosheleza sio tu cha haraka kwa kifupi chakula unachokula mara nyingi mchana kinategemea urahisi lishe na tamaduni kwa mfano wali na mboga za majani pamoja na nyama. Ni mmoja wapo wa vyakula vinavyokulwa mara nyingi mchana nchini Tanzania. Ikiwa unataka naweza kuandaa orodha ya vyakula vinavyokulwa zaidi mchana na faida zake kifanya. Hii inaweza kuwa na kuvutia je nifanye.

Haa swali lako ni laki swali unapenda kuwa nguo gani za aina nguo za aina gani Hii ni moja ya maswali ya kawaida ya nayo usiana na mtindo ladha na jinsi mtu anavyo pendelea Kujileleza kujipitia mavazi yake Hebu nizungumze kwa njia ya kina kidogo Kwanza kutegemea hali ya hewa na mahali. Watu wengi upendelea nguo kulingana na mahali wanapoishi kwa mfano. Katika maeneo yenye joto, watu wengine upendelea nguo nye pesi za pamba au linene. Ambazo hutua upepo. Katika maeneo baridi, nguo nzito kama sweater, jacket na coats wa chagula kawaida. Pili, mtindo la leather binafsi. Wengine hupenda nguo za kisasa ambazo zinafuata trends za fashion. Wingine wanapenda unguo rahisi za kimsingi kwa mabano basic kama t-shirt, plane za jezi kwa kuwa ni rahisi na inafa kila wakati. Kuna pia wale wanaopenda kuvitange au unguo za kipeke zinazo tofautisha na crowd. Tatu na fasi ya madhuuni kwa kazi au shule nguo rasmi kwa mabano formula wear kufunga mabano zinapendelewa kama shirties blazers au skirts kwa burudani mikutano ya marafiki au mita watu upenda nguo za Klaus hoodies, sneakers, t-shirts za rangi Yani jambo la kipeke la mtindo Baadhi ya watu kupenda kufa nguo zinazoweza kuwa kilisha utu wao au tamaduni zao kama kitenge kikoi au mavazi ya jadi vile vile rangi na partner ni muhimu baadhi upenda rangi angavu na prince wengine wanapendelea rangi za natural kama nyehusi nyeupe au begi beige. Kwa kifupi jibu la swali hii lingetegemea mambo mingi hali ya hewa latha binafsi mahali na kazi na jinsi mtu anavyotaka kuonyesha utu waki. Ikiwa ungependa na weza pia kukupa mfano wa kuchu. Uchaguzi rahisi unaweza kutumia kujua aina ya unguo unazopenda kulingana na mtindo wako wa latha binase. Hii naweza kuwa ya kufuraisha sana. Unataka nifanye hivyo?

Haa sawa swali ujuzi gani unahitaji kuimarisha linauliza kuhusu maneno ya uwezo au skills ambazo mtu anahisi ambapo anajikamilika au anaweza kuboresha zaidi hapa kuna njia mbali mbali za kuzungumzia hili Kwanza ujuzi wa kitaluma kwa mabano professional skills kwa mfano uungozi. Kujifunza jinsi ya kusimamia timu kwa ufanisi mawasiliano. Kuimarisha jinsi unavyoweza kuelewa mawazo yako kwa wazi teknolojia kutoka kwenye computer program maalum hadi coding. Mfano wa jibu, nahitaji kuimarisha ujuzi wangu wa mawasiliano ya kitaaluma ili niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi mbele ya wateja na timu yangu. Pili, ujuzi wa kibinafsi kwa mabano professional skills. Hii ni pamoja na usimamizi wa wakati kuwa na nidhamu wa kupanga ratiba vizuri. Uvumilivu na ushahimilivu wa msongo wa mawazo kujitegemea kwa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi bila kutegemea wengine kila wakati. Mfano wa jibu ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa kusimamia wakati wangu vizuri ili nipate kufanya kazi zaidi bila kuchanganyikiwa tatu. Ujuzi wa kitaalamu, wa kifundi kwa mabano, hard skills, hizi ni skills zinazopimika kuandika report za data, programi, physical design wa uisibu na kadhalika. Kwa mfano wa jibu, ninaona ni muhimu kuimarisha ujuzi wangu wa Excel na uchambuzi wa data ili niwe na tija za kazini. Ni ujuzu wa kijamii, hii ni skill zinazosaidia mahusiano na watu kuelewa hisi ya wengine, kujishikiana na wengine na kuirahisisha Kuirahisisha Ejuna misha kujua Kuiraisisha Kuiraisisha na wengine kwa urahisi. Kujishughulika migogoro Kwa ubinafu. Mfano wa jibu, Ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa kushughulikia migogoro kwa sababu wakati mwingine Napoteza subira Kwa ujumla, jibu lapaswa kuwa wazi halisi inaloonyesha nia ya kujifunza na kuboresha. Inaweza pia kuonyesha hatua zinazochukua tayari. Ninaamua kujiunga na kozi la mawasiliano ya kitaalamu ili kuboresha ujuzi wangu. Ikiwa unataka ninaweza kuandalia mifano kamili wa jibu la kifupi au lengo vuto kwa mtazamo wa ajara ambalo unaweza kutumia moja kwa moja je nifanye hivyo.

Haa, unataka tuzungumzie kile kinacho nifanya mtu afurahie sana. Kwa kiswahili, hebu tuchambue kidogo. Kuna mambo kadhaa yanayoweza kuleta furaha kubwa. Namba moja kukutana na marafiki na familia wakati tunakuwa na watu tunaowapenda kucheka. Pamoja kuzungumza, au kushirikiana sherehe ndogo, moyo unajaa furaha. Hii ni furaha. Ya kijamii, pili, kufanikisha malengo uki ukishatimiza kitu ulichokusudia kama kuandika wimbo, kumaliza kazi ngumu au kufanikisha kufanikisha ndoto ndogo unajisikia fararahia, na furaha ya ndani Tatu, ombi hao hushughulikia unazopenda kusoma kitabu vizuri huchora kupi kupika au, kucheza michezo ya video, inayoweza kuleta furaha isiyo na kikomo, kwa sababu unayofanya kile unachopenda. Nne, kufanya kitu cha wema kwa wengine. Kusaidia mtu au kufanya jambo njema. Hata ndogo kunachochea hizi nzuio ndani yetu. Wanasayaoni huitwa Elpass high. Tano, asili na mazingira tulivo kutembea. Kwenye mbunga, kisiwa au mlima, au hata kunaweza kuleta furaha ya utulivu na amani ya ndani. Sita, kujitunza kulala vizuri, kula chakula bora kufanya macho zoezi, hata kutulia na kuzungumza na safuisi yako, kutaleta furaha ya kweli kwa kifupi furaha ni mchanganyiko wa kupata kile unayo unayo chopenda kushirikiana na wengine na kujisikia uko sawa na dunia. Ikiwa unataka, naweza pia kuandika uradha ya furaha ndogo za kila siku, ambayo mtu anaweza kuanza kuzifurahia mara moja hii. Inaweza kukuwa mzuri kwa moyo na akili unataka nifanye hivyo.

Unataka kuzungumzia kila kichafanya mtu afurahie sana kwa kiswahili. Hebu utuambie kidogo kuna mambo kadhaa. Yanayoweza kutuletea furaha kubwa. Kukutana na marafiki na familia wakati tunakuwa na watu tunawapenda. Kucheka pamoja kuzungumza au kushirikiana sherehe ndogo moyo inajaa furaha. Hii ni furaha ya kijamii pili. Kufananisha milango au kijamitiza kitu. Ulicho kusudia kama kuandika wimbo, kumaliza kazi ngumu au kufanikisha ndoto ndogo. Unajisikia fahari na furaha ya ndani tatu. Hobie au shuguli unazopenda kusoma kitabu kizuri, kuchora, kupika au kucheza mchezo wa video unaweza kutengeneza furaha isiyo na kikomo kwa sababu unafanya kile unachopenda. Kufanya kitu cha wema kwa wengine kusaidia mtu au kufanya jambo jema hata ndogo huchochea hizia nzuri ndani yetu na sanyisa huita helpa haya Tano, asili na mazingira tulivu kutembea kwenye mbuga, kisiwa au lima au ata kusikiliza wimbo wa ndege asubuhi. Kunaweza kuleta furaha ya utulivu na amani ya ndani. Sita kujitunza, kulala, vizuri, kula chakula, kufanya mazoezi, ata kualia na kuzungumza na nafsi yako kuna leta furaha ya kweli. Kwa ufupi, furaha ni mchanganyiko wa kupata kile unachopenda, kushirikiana na wengine na kujisikia uko sawa duniani. Ukiwa unataka unaweza pia kuandika orodha ya furaha ndogo za kila siku ambayo mtu anaweza kuanza kuzifurahia ya mara moja. Hii inaweza kuwa nzuri kwa moyo ama akili unataka nifanye hivo?

Haa, sasa tum tumeingia kwenye swali la kichekesho kidogo mwezi gani wamwaka unapenda zaidi. Haa, kwanza nitaangalia neno kwa makini hapa ku akujajina alinzi la mwezi wa kweli. Mbali inanekena nikitende wili au uta utauni kwa kwa aida. Maji Majimbo kama haya utengemea mweziyo wa maneneo. Mwezi wa mwaka tungeweza kuzingatia mwezi unaeonekana kila mwaka. Ao labda ni mwezi unayo ambua mwezi fulani. Ikiwa ni utani wa maneno ni mwezi desemba. Kwa sababu desemba uchukua still mwaka wa mwisho. Haa ama labda februari ni mfupi uchukua siku Chan ch chache Lakini nitakuwa makini kukiwa ni kitendawili cha kawaida jibu saini muwezi wa mwei.o Kwa sababu unayo julkana una julikana kama May the 4th muwezi wa furaia haa haha madhara riyatu haa.alie nijua kwamba ji jiba sai naweza kufura kufu kufikiria kwa uzumbuzi wa maneno moja kwa moja. Mweziz wa muaka kit kitu kinachokuwa ki kitu kila muaka. Jibu rahisi kulan kuleda kwa sababu uwelenda upoteza siku moja baada ya nyingine. Akibidisha mwaka haa. Hii ni moja ya zile changamato za kitendawili ambapo lazima us usimweka kila neno kwa makini. Akika akiwa unataka naweza kutungeneza orotha ya vitandawili vya maneno vuhuzu muaka na sisimu ambao ni ya kuchekesha na ya furaia sana. Unataka nifanye ivo?

Haa, sasa tunasungumzia kitu unaopenda kufanya wakati wa jua kali. Iyo ni manda nzuri kwa sababu inaunganisha furaha na utulivu wa mwili. Wakati wa jua liko kali mwilini, unaitaji kupumzika na kupata unyevunyevu lakini pia kuna shughuli nzuri za kufurahia. Hapa kuna baadhi ya mambo unayoweza kufanya au watu hupenda kufanya moja kukaa kiutulivu au chini ya mti kupumzika chini ya kituvuli ni furaha hizi Alinzi unapata paridi kidogo anaweza kusoma kitabu au kusikiliza mziki Pia ni njia nzuri ya kuepuka jua kali na kuzuia, kuchoka, kuchomeka kwa ngozi Pili kunywa maji au ukinywa maji baridi vinywaji baridi kama maji juisi au smoothie muhandalia kupunguza joto mwilini. Ni zoea mzuri ni kuwa na chupa ya maji kila wakati. Unapokuwa unaanje tatu. Kuandaa kwenye mbuwa au ufuo. Kuongelea au kucheza kwenye maji. Nunufanya joto uliwe laki laini unapata mdurudani na mwili unayovuta baridi. Hii pia ni njia mzuri ya kufanya mazoezi bila jasho sana. Nne, shughuli za dunia au za kimarudio. Kama jua ilio makali sana. Unaweza kuchukua, kucheza mchezo ya ndani kusoma au kuchora. Hii inalinda mwili kutokana na mwanga, mkali na joto kali. Tano, kutembelea mapema asubuhi au jioni. Kama unapenda kuwa aje, njia nzuri ni kutembea kabla ya jua kuamka sana au baada ya jua kuanza kushuka. Njia hii inakupungua hewa safi mwanga mzuri na ifadhani mwili wako kutokana na joto kali. Sitakula muda safi au ice cream. Matunda kama watermelon au ice cream husaidia mwili kupoa na pia ni burudani kidogo. Kwa kifupi, jua kali ni furaha ya kupumzika, kufurahia maji na kujali mwili wako si lazima ukila kitu kiwe jee. Unaweza pia kufanya mambo unayopenda ukiwa ndani. Ukiwa unataka ni waweze kuunda orodha ya burudani kumi za jua kali ambayo inaweza kuifanya siku zako ya joto iwe ya kufuraisha kabisa unataka nifanye hivyo.

Haa sasa tungeingia kwenye madha nzuri sana Madha mandhari nzuri ilivyo hai kuona mandhari nzuri situ yale unayo ona kwa macho Bali pia yale yanayo kufanya kuisi utulivu furaha au mushangao hebu nizungumzie bahadhi ya aina za madharani. Ambao watu wengi uziona kuwa na ya kupendekeza. Moja, mlima na maboromoko ya maji. Kutembelea kwenye mlima ya kijani, kusikia, upepo, kukuhuma na kuungilia maporomoko ya maji hunaleta amani ya ndani. Mathara kama hii huwa na mchanganyiko wa rangi sauti za maji na upepo wa asili. Unaofanya moyo usipiwe haraka kwa furaha. Pili, machweo au ulafarijiri kutazama jua linapozama au kumwamuka alifajiri ni uzoevu wa kipeke. Rangi za urudhani nyekunde na pinki zinazo changanyika kwenye aga tuotoa izia za mshangao na utulivu. Tatu, bahari na ufue bahari yenye maji safi mawimbo na nyopiga piwani ni upepo wa chumvi utoa furaha kubwa. Hata kuwa za mchunga mweupe na maji ya za muatati ni marathi ya kupendeza sana. Hinapunga na sisitu kutembelea kwenye sititu nyenye simiti mihefu na mahuwa yenye rangi bali mbali ni furaha yaa kweli kwa macho na pumzi. Madhara kama hayo hutoa hinzia za amani na kutulia akili. Tano, mji wa kale au mtaa yenye rangi madhara ya jiji la kale ukipitia jenye mtaa yenye nyumba za rangi au mabanda chakula unayoweza kuwa upa moyo furaha mshangao. Hapa furaha utokeza hizo tu kwa kuona bali pia uzao wa maisha na utamadhuduni. Sita, mazingira za honga. Kutazama honga lenye nyota usiku hau mvua ikinyesha huku kando ni mandhara ya kipeke ya kipeo ya hisia. Hii ni furaha inayo shikilia muda ikiwa kachia enyekevu na mshangao. Kwa kweli, kila madhara unayoona muendo ukifunga hizi tofauti baadhi ya madhara walilisha amani nyingine uzalisha mushangao au furaha ya ndani. Ukiwa una niweza kufuroresha madhara kumi ya kipekee duniani ambao watu wa.